Ndio napenda kuangalia nyota hasa hasa wakati wa usiku endapo mwezi ukiwa umengara ama umefifia kidogo kwa mbali ndo nyota huawaga zinaonekana na unawezo kazihesabu pia japo hautojiwa idadi yake ila napenda kwa hesabu nyota.

Ndio, napenda kuogelea, hasa hasa maji yawe masafi, yaani yawe kunywe swimming pool, na yasiwe maji ya kina kirefu, yawe maji ya kina kifupi, ambayo yasizidi mita saba point tano, na yasipungue mita mbili point tano. Ndo maji pekee ambao naweza kuogelea. Kwa sababu ya nakuwa ni rafiki kwa afya ya mwanadamu. Je, wewe unapenda kuogelea?

Napenda kufanya kazi na wengine ili kulaisisha kazi kwa sababu ukifanya kazi peke yako inakuia ugumu kuimaliza ila ukifanya kazi na wenzako inakuia wepesi kuimaliza kwa sababu umoja ni nguvu utengano ni udhaifu. Sasa basi mkifanya kazi kwa ushirikiano inapelekea kuyiona kazi ninye pesi na mnafanya kazi kwa we redi na ukilinganisha ukifanya kazi mtu mmoja.

Huwanga napenda kula ugali na mboga mboga na maziwa yaliochemshwa pembeni kwa sababu ugali ni mzito na ugali una wanga halafu na mboga mboga pembeni ila ziwe na mchanganyiko wa mboga mboga zaidi ya aina moja na maziwa yaliochemshwa Halafu ndio naenda kulala.

Napenda kula chakula kisicho na mafuta na hata kama kikiwa na mafuta iwe mafuta kwa mbali kwa sababu ukipenda kula chakula chenye mafuta kina tabia ya kuenda ndani ya tumbo na kuzunguka ukuta wa moyo baadaye kinaweza kika kusababisha ukawa na ugonjwa wa moyo ndio maana sipendi kula chakula chenye mafuta ni kusaidie swali gani jingine.